Ndiposa niongeze uzalishaji wangu na kisha ya kwamba nimefanya vitu ambavyo na vielewa, vitu ambavyo ni mebombea. Halafu pia na hakikisha ni mepata usingizi bora na hakikisha pia mlo wangu ni kamili. Kwasababu na amini ya kwamba lishebora ni kitu ambacho kinaweza ongeze uzalishaji wa mtu yeyote.

Kumbu kumbu ninazo mingi sana nzuri za shule, haswa shule ya upili niliyosomea. Nakumbuka vizuri sana shule ya upili niliyo somea ilikuwa mbali sana na nyumbani. Na kwa hivyo safari ya kutoka nyumbani kwenda shule ilikuwa inanifurahisha sana. Napo fika kule shule nakumbuka kulikuwa na hafla mingi za kijamii, pia kulikuwa na mashindano au shugli za ziada ambazo zilikuwa zinaleta shule, wanafunzi wa shule tofauti pamoja. Ilikuwa wakati mzuri wakushindana, kusherekhea, kupata wakati mzuri sana. Pia kulikuwa na sherekhe, au tafrija mingi, shule haswa vitu kama tamasha za muziki na maigizo Ilikuwa wakati mzuri sana. Siku za michezo pia na talanta, na haswa talanta unafurahia tu wenzako, wanafunzi wenzako wanapo onyesha talanta yao. Pia nakumbuka vizuri chakula, cha shule kilikuwa kitamu zaidi. Nakumbuka vizuri na pia siku ambazo tulikuwa tunapatana kwa gwaride. Ilikuwa wakati mzuri sana wakutulia. Kusikiza mawaidha, toka kwa walimu, kuhubiriwa ilikuwa wakati mzuri sana pale shuleni.